Harusi ya yenye niliweza kuhudhuria wiki iliyopita ilikuwa ya shemeji wangu walikuwa wameanda vyakula vya kitamaduni, vyakula vya kipwani na pia vyakula vya kigeni maana alikuwa anaozwa ama ule anaolewa na mzungu vyakula vyote vilinifurahisha maana vilikuwa vimeandaliwa vikiwekwa viungo ama viungo na speceli za kufanya chakula kiwe na ladha zaidi. Kitu ingine yenye iliyonipendeza ni vile walikuwa na vinywaji tofauti wale wenye walipenda kujiburudisha na vinywaji vya maleo ama za kufanya tu mwili utulie maana kulikuwa na joto jingi pia kulikuwa na vinyuaji za vitama kitamaduni kama vile uji na mikwaju na vinginevyo. Tamati ya kile kilele cha kila kitu kwa hiyo harusi yenye ilinifurahisha kwa vyakula vyote ni keki yao ilikuwa imeandaliwa kwa njia ya kima ambapo keki yao ilikuwa ya gorufa nne gorufa tano kuenda juu ilikuwa imewekwa mapambo mengi ya sukari yaliyochorwa maua na maridadi za kupendeza.